Napenda sana kucheza na watoto. Kwa sababu ulimwengu wao umejaa furaha isio na kifani. Na umbunifu usiona mipaka ninapo kuwaa nao kila wakati nefursa ya kugudua upya mambo rahisi yanayo leta furaha. Watoto wanawezo wa kukipekee wa kuona uzuri katika vitu vidogo na kuunda michezo ya kusisimua kutoka kwa chotote. Na hilo ni jambo ambalo linanifundisha unyenyekevu na umuhimu wa kufurahia kila wakati. Kucheza nao, kuna nipa nafasi ya kuwa mwalimu na mwanafunzi kwa wakati mmoja. Wakati nikiwaeleza jambo, wao pia wanani niathiri kwa kunikumbusha jinsi ya kucheka kwa sauti, jinsi ya kuwa na subira, na jinsi ya kuangalia dunia kwa macho ya tajabia. Haijalishi kama tunakimbizana wanjani, tunachora pichazi sizo na umbo malum, au tunasimuliana hadithi za kusaidika. Kila dakika ninaotumia nao, huunijaza nishati mpya. Kwa kweli kucheze na watoto, sio tukupitisha mda. Pale ni kuekeza kwenye upendo na kutengeneza mazingira ambapo kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kupendwa.

Wakati wa baridi kali kipaumbele changu cha kwanza huwa ni kutengeneza mazingira ya joto na utulivu ndani ya nyumba. Mimi huamini kuwa kipindi hiki ni fursa nzuri ya kupumzika na kurejesha nishati ya mwili na akili. Mara nyingi utanikuta nimejifunika mablanketi mazito huku nikifurahia kinywaji moto kama chai tangawizi au kakao ambayo sio tu vinanipa joto bali pia vinanituliza moyo. Ni wakati ambao mimi huutumia, sana kujisomea vitabu ambavyo sikuwa na muda navyo. Au kutazama filamu zinazogusa hisia nikiwa pamoja na wapendwa wangu. Pia, baridi kali kwangu ni msimu wa ubunifu jikoni. Napenda kupika vyakula vya moto kama supu nzito na mchuzi wenye viungo vingi. Ambavyo harufu yake, huifanya nyumba ihisi kuwa na faraja zaidi. Ikiwa hali ya hewa inaruhusu kutoka nje kidogo, mimi hupenda kufanya matembezi mafupi nikiwa nimevalia mavazi mazito ili kuvuta hewa safi ya msimu huu. Ambayo mara nyingi, huwa na utulivu wa kipekee Na kwa ufupi, wakati wa baridi kali, mimi huacha haraka za maisha na kukumbatia mambo madogo yanayoleta joto, amani na usalama ndani ya nafsi yangu.

Katika ulimwengu wa leo wakidigitali usalama wangu mtandaoni nikipaumbele changu cha kwanza. Ili kujilinda mimi huanza kwa kuhakikisha kuwa kila account yangu inanywila imara na yakipekee. Nikiepuka kutumia taarifa rahisi kama tarehe yangu ya kuzaliwa haidha nimeimarisha ulinzi wangu wa kuwasha mfumo wa uthibibishaji wa hatua mbili ambao unanipa uhakika kwamba hata mtu akipata nywira yangu hawezi kuingia kwenye kaunti yangu bila idhini ya ziada kutoka kwenye simu yangu. Vile vile mimi ni mwangalifu sana na jumbe au barua pepe ni nazo pokea. Sifungui viungo au kupakua viambatisho kutoka kwenye watu nisio wajua ili kuepuka shambulio lahada na programu hasidi. Ninapo tumia mitandoa ya kijamii, nimepunguza kiasi cha taarifa binafsi, ninazo weka hatharani na nimeimerisha mpangilio wa faraka ili kuthibiti nani anaye weza kuona shugli zangu. Pia mimi usasisha programu na simu na kompyuta yangu mara kwa mara ili kuziba mianya ya kiusalama na ninatumia VPN inapo unganisa kifaa changu kwenye wifi ya uma ili kukita mawasiliano yangu thidi ya wadukuzi.

Mahali nimewahi kusafiri na mahali pazuri ni katika hoteli ya Brackenhurst. Hoteli ya Brackenhurst Conference and Retreat Center iliyoko limuru ni mojowapo ya maeneo tulivu na yenye kurejesha utulivu wa nafsi niliyo wahi kutembelea. Kinacho fanya mahali hapa kuwa bora zaidi ni mazingira yake ya asili yanayo zungukwa na msitu wa asili. Bustani za maua zinazo vutia na hewa safi ya milimani iliyo nipa mapumziko halisi mbali na kelele na msongamano wa jiji. Ni mahali ambapo niliweza kufurahia matembezi marefu kwenye njia za msitu ambapo kwa kimombo huitwa Nature Trails. Huku nikisikiza sauti za ndege na kutizama miti mirefu ya kizamani ambao inatengeneza mandhari ya kijani kibichi. Iwe ni kwa ajili ya mkutano, mafungo ya kiroho au mapumziko ya familia, Brackenhusk inatoa hali ya amani ya kipeke, huku ikijulikana pia kwa jutihada zake za kuhifadhi mazingira na upandaji wa miti ya asili. Unaweza kupata maelezo zaidi au kuweka nafasi kupitia tovuti rasmi ya Brackenhusk.

Kuogelea ni mchezo na burudani ninayopenda kwa dhati kwa sababu inanipa uhuru wa kipeke na utulivu wa akili ambao siwezi kupata kwingineko. Ninapoingia majini uzito wa majukumu ya kila siku hutoweka na ninabaki tu na sauti ya maji na hisia ya mwili wangu ukielea kwa wepesi. Kwangu mimi kuogelea si mazoezi ya mwili pekee, bali ni namna kutafakari, kila mpigo wa mkono na kila pumzi ninayochukua, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha misuli yangu kwa wakati mmoja. Ninavutiwa na jinsi mchezo huo, unavyohitaji nidhamu na ustahimilivu, kwanzia mbinu za kupumua, hadi utaratibu wa miguu na mikono ili kuenda kasi. Iwe ni kwenye kidimbwi tulivu cha hoteli kama Brackenhurst au kwenye ufukwe wa bahari maji yanayowakilisha mazingira ya kufurahisha na yenye changamoto. Kuogelea kunanifanya nijihisi mwenye nguvu, mchangamfu na tayari kukabiliana na siku mpya kwa nishati ya kutosha huku nikijifunza umuhimu wa usalama wa majini kupitia mashirika kama Red Cross.